Mtu anapohamia mjini kutoka kijijini au mtaani kwa utulivu, maisha yanabadilika kwa kasi kubwa kwa namna nyingi tofauti. Mabadiliko haya yanaonekana katika kila nyanja ya maisha yake ya kila siku. Vitu kama kasi na pilkapilka za kila siku ya maisha kijijini mjini kila mtu yuko kwenye harakati. Maisha yanajaa ratiba ngumu za kuamka alfajiri kukimbiza usafiri wa umma na kupambana na foleni kubwa ya. Ingine ni upatikanaji wa huduma na fursa. Upande mzuri ni kwamba kila kitu kinapatikana kwa ukaribu na urahisi ya. Kuanzia hospitali za kisasa, maduka makubwa, fursa za ajira hadi mitandao ya kijamii ya. Kingine ni gharama kubwa za maisha. Ukihamia kutoka kijijini kuenda mjini kitu ya kwanza ni, unapata gharama ya maisha kiko juu sana, kuanzia kwa kodi ya nyumba ya kila mwezi maji, umeme hadi usafiri wa kila siku. Maisha yanapanda kutoka kwenye mfumo wa kujitegemea kwa vitu vingi hadi kwenye mfumo wa kila kitu kinunuliwe ya.

Kuna siku ambayo mambo yalikuwa yameenda kombo kabisa tangu asubuhi kiasi kwamba nilianza kuamini kabisa kuwa siku hiyo, haikuwa siku yangu lakini ghafla mambo yaligeuka kwa namna ya kushangaza na kunifanya niamini kwenye nguvu ya bahati ilikuwa siku yenye pilika pilika nyingi za hapa na pale mjini na ratiba yangu ilikuwa imebana sana. Kizaza kilianza asubuhi nilipoamka kuleta kwamba simu yangu haikuchaji na kengele haikuita ya kumaanisha niliamka kama nimechelewa na niliamka kama simu yangu haina chaji kitu ya pili nilipofika katika ilikuwa niende safari maana nilipofika katikati ya safari nikagundua kuwa mkoba wangu wenye nyaraka zote za msingi ulikuwa umebaki nyumbani kwa haraka za kutoka ilikuwa ni siku mbaya nilipoendelea na safari hapo nikamua kujikaza kuendelea mbele huku nikiwa nimeshikilia moyo wangu nilipofika ofisini dakika chache tu kabla ya mhusika mkuu hajaondoka kuenda kwenye mkutano mwingine wa nje cha kushangaza zaidi yule mtu aliyekuwa anasikilizwa kabla yangu aligairi na au alichelewa kufika hivyo, nikaingizwa moja kwa moja bila ata kusubiri kwenye iyo foleni ndefu ya watu walikuwa wameeka masaa mengi ya kazi iliokuwa inatishia kuchukua siku mzima au kugonga mwamba ilikamilika kwa dakika kumi tu bahati yangu mimi.

Saa zamsongomano katika mjii mkubwa ni mtihani tosha na sinema ya aina yake inayojirudia kila siku asubui na jioni ni kipindi ambacho mji mzima unaonekana na kuamka na kuingia kwenye harakati za kazi si ya kawaida kuna mchaka mchaka wa asubui kwanzia saa kumi na mbili unusu hivi barabara zinabadlika nakua mito ya magari na mikusanyiko mikubwa ya watu kila mtu anakimbiza muda wengine wanakimbilia vituo vya usafiri vya umma wakiwa wameshikilia chai ya dharura mikononi huku makondakta wakipiga kelele za nguvu ili kujaza abiria yaani mtihani mgumu jioni pia jioni pia kurudi kurudi kutoka kazini jua linapo karibia kuzama mtiririko unageuka ni wakati wa watu kutoka ofisini na viwandani huku wakiwa amechoka na kutamani kufika nyumbani haraka. Vituo vya mabasi vinajaa furiko la watu wanao sukumana kupata nafasi ya usafiri wakati barabara kuu zikiwa zimesongamana kiasi kwamba dereva anajikuta anatumia saa nzima kusafiri umbali ambao ungemchukuwa kama dakika kumi kama hakuna foleni ni mtihani mgumu sana.

Manunuzi yangu ya mwisho yalikuwa ya naezasema manunuzi yangu ya mwisho yalikuwa ni vyakula vya nyumba ilikuwa nilinunua kwenye duka la jumla supermarket na ilinigharimu pesa taslimu elfu tano ilikuwa ni kununua vyakula pamoja na vitu vya kutumia kama sabuni na sukari na vitu vinginevyo vya nyumba kitu kilichokuwa bei ghali hapo ilikuwa ni kununua ile mafuta ya kupikia ambayo ilinigharimu shilingi elfu moja na mia tano ilikuwa mafuta lita tano ambayo napangia itanisukuma kwa miezi kadhaa kama miezi miwili hivi kwa jumla hii ni ilikuwa ilikuwa ni manunuzi yangu ya mwezi huwa nafanya kila mwezi.